Kitu ninachokifanya wakati wa wasiwasi Nikuwa napumua kwa hukuwa undani Naweza nikapumua kama mara tatu ama mara nne kwa undani Hi inanisaindia ile akili akili naweza kupumzika yaani Naondoa ile wasiwasi Kwa sababu wasiwasi inaweza ikaletwa na mambo mengi inaeza ika letwa na uoga inaeza ikaletwa na kufikiria sana Kwa hivyo wasiwasi inaeza ikaletwa na mambo mengi Kwa hivyo kwa kulikatika kule kupumua ina kusaidia kuondoa ule wazi wazi.

Mchezo ambayo ninapenda kutazama wa ile ambayo napea kipaumbele ukiwa wa kwanza ni mchezo wa kandanda. Kwa sababu mchezo wa kandanda unafurahisha sana, Kwa sababu ninaufuatilia kwa undani. Mimi ni mtu ambaye nawashabikia timu ya Barcelona. Kwa hivyo mpira wa kadanda ninautazama sana. Mpira mwingine ninaotazama ni besiboli. Mpira mwingine ninaotazama ni voliboli. Hiyo mchezo mitatu ndiyo ambayo naitazama na labda kwa wakati mwingine ni ile mchezo wa mashindano ya magari. Kitu ambacho naeza kueleza ni kwanii naipenda michezo hii. Kwa sababu ni inakusaidia sana kutuliza mawazo mahali pamoja. Kama kandanda unaweza ukaiangalia hapo hauwezi ukafikiria kitu kingine. Unafurahia ule wakati vile wanavyocheza kwa hivyo wanakusaidia sana alafu mchezo wa kushangaza nilioutazama ilikuwa ni huo wa kuendesha magari kwa sababu kijana fulani aliyekuwa akiendesha gari lake lilienda likaanguka kuanguka akaamka wakaa simamisha gari na akaendelea tena. Mimi sijawahi ona hivo. Yaani hawakuwa wanaogopa hata kifo, jameni. Hii ndo lilinishangaza sana. Halafu wakati ambao ninaitazama hii michezo ni wakati wa jioni kwa sababu jioni sina kazi mingi. Siwezi nikatazama mchana kwa sababu nina kazi mingi sana za kufanya kwa hivo ninaitazama jioni.

Jinsi ya inavyo shughulikia muda kazinini kuhakikisha ya kwamba nimetengeneza orotha na wakati wake. Wakati ambapo umetengeneza orotha unaupea ule wakati ama muda itakuchukua kumaliza na kusaidia sana kuweza kuhakikisha hakuna muda ambao umepoteza. Kwa sababu unawenza ukapoteza muda mwingi kwa jambo ambalo ni ndogo. Kwa hivo, lakini wakati ambapo ukona orotha, unaweza ukaifuata ukimaliza hili jambo unasahishisha hapo. Hili litakusaidia sana kwa sababu utapoteza muda kwa kazi moja kwa sababu unajua uko na kazi zingine.

Ndiyo sidhani kama huna mtu ambaye apendi kuoga na maji moto kwa sababu maji moto ni mzuri ya pia utatetemeka kama unavyo oga na maji baridi kwa sababu majibaridi unaweza ukaigia ukaingia pale kwenye bafu ni kutetemeka nini ni Lakini majimoto akuna kutetemeka na inaondoa uchafu sana hadi kuliko majibaridi.

Jinsi ninavyofanya kazi ushirikiano tunazungumza tukiwa sisi wote halafu tukiweza kuzungumza basi kila mtu anapewa kipande chake cha kazi ambacho atakachoshugulikia Kwa sababu hata kama ni mashirikiano mkifanya kwa pamoja nyinyi wote Kuna yule ambaye atafanya kazi yake vizuri Kwa hivyo mnagawanyisha hili kazi ikuwe rahisi na ikuwe ndogo kumaliza.

Ani napenda lea t-shirt. Mimi sii mtu ambaye napenda kuvaa. Kikazi kila wakati ani shati. T-shirt ni unweza ukaitumia kwa mambo menji sana. Kama unatembea, unayenda mahali kuwa hati. Waivoti shati ulipuliko shati.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine, ni kuwa, asichoke kutafuta wala asiweze kujidharau. Kwa sababu kila mtu ana wakati wake. Kwa hivyo usimlaumu mtu yeyote kwa sababu hauna pesa. Usijilaani, usijidharau. Kwa sababu kila mtu ana wakati wake. Na wakati wake labda haujafika.

Kitu unacokifanya wakati wa baridi kali ninavaa fulana mingi ama natafuta ile koti yangu ambayo inakuanga kubwa sana naivalia Kwa nikifanya ivi basi siwezi nikahisi baridi yoyote wajua baridi kali inaweza ikatuma ukaugua homa Kwa hivyo ni vizuri kujikinga kuvaa nguo mingi.

Jioni hii nitaona nini, kuna filamu mpya kwenye runinga, au nisikilize muziki tu, labda niangalie matangazo ya mchezo, kuna mchezo wa mpira kesho, napenda kuona timu yangu ikicheza, watoto wangetaka kuona hadithi za katuni, wanafurahia sana, tunaweza kuangalia pamoja, alafu watoto walale, badaye nitakuwa na muda wangu, niangalia filamu yangu. Nina filamu kadhaa sijasoma bado Nadhani usiku huu tutafurahia burudani nyumbani ni vizuri kulala mapema pia kesho ni siku ya kazi.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

Jirani yangu halinitembelea jana, tulizungumza mambo mengi, yeye ni mtu mzuri sana, tunasaidiana kila wakati, alikopa chumvi dogo, nilikupa bila tatizo. Majirani wazuri ni kama familia, mwezi uliopita mimi nilimkopa sukari, halinipa bila maswali. Tunangalia watoto kwa kila mmoja wanapoondoka Hii ni jamii ya kweli Tunahusiana vizuri Labda nitampikia chakula kidogo nimpeleke kesho yeye alinipikia wiki iliyopita nilipukuwa mgonjwa Lazima turudishiane wema Majirani wewa ni baraka ya mungu Lazima tuwa heshimu.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

Nahitaji kupumzika kidogo wiki hii imekuwa ngumu sana Nitakaanje kwenye barazo nichukue hewa safi. Hanga nizuri leo Hakuna mawingu Nitakunjua mikono na miguu hh mh mwili unauma kidogo Labda nitanywa chai ya moto mchh Upunguza msongo wa mawazo Nitazima simu yangu kwa muda ss Siwezi sikia kelele za baru ya pepe wakati wakupumzika ni muhimu kama wakati wakufanya kazi na omba niwe kimia tu hh nh nisikize sauti za asili ndege wanaimba upepo unavuma taratibu hii ndio amani ya kweli.

Mwalimu halipi, ya jana. Anasema mtoto wangu, hana kazi ya nyumbani. Je, ni kweli? Lazima nizungumze naye leo. Yeye anasema amefanya kazi zote. Lakini mwalimu anasema la tofauti. Inaitaji kuelewa nini, kinaendelea. Labda anacheza sana, anasahau masomo. Nitamueleza umuhimu wa kufanya kazi ya shule kwa wakati. Elimu ni ufunguo wa maisha mazuri. Bila elimu utakuwa na shinda baadae Nitakaa naye kesho jioni tuangalie kazi zake pamoja nitamsaidia kama hana uelewa. Watoto wanahitaji msaada na wazazi sii lawama tu.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

Msimu wa mvua umeanza ni wakati mzuri kupanda mboga shambani Itapanda mahindi na maharagwe wiiki hii Ardhi iko tayari nimeshailimwa wiki iliyopita Mvua itasaidia mimea kukuwa haraka Ninahitaji kununua mbegu bora Nitakwenda kwa mkulima mjuzi yeye ana mbegu za aina nzuri Zinazaa sana, msimu huu ni raha kwa wakulima wote Lazima nitumie wakati huu vizuri, nisipoteze nafasi Nitaomba watoto wanisaidie kupanda wajifunze pia, mavuno mazuri ya tatusaidia familia nzima, tutakuwa na chakula, zakutosha.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

Je, niendeshe gari au nichukuwe basi. Gari linatatizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo ninamizigo mingi. Nadhani gari ni bora. Nitapanda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Nilazima ni mpigie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi, mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri, hebu niandike orodha, nisikosahau kitu chochote.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

Lazima niandae orodha ya mahitaji ya wiki nzima. Tunahitaji unga, mafuta, sukari, na chumvi. Mboga zinahitajika kila siku. Nitanunua kabeji, karoti na vitunguu. Nyama kwa wiki moja. Nadhani kilo mbili zitatosha. Samaki pia ni nzuri. Tutamkula siku mbili au tatu. Mayai ni muhimu kwa watoto. Nitanunua lundu moja matunda kwa watoto machungwa na maembe yapo sokoni sasa Nina pesa za kutosha hebu nihesabu kabla shilingi elfu kumi zitatosha nikienda asubuhi mapema Nitapata vitu vipi na bei nzuri.

Wikendi inakuja, nifanye nini siku ya jumamosi, labda niende sokoni, kununua mahitaji ya nyumbani, au nipumzike tu nyumbani, ni kisoma vitabu. Nina kitabu kimoja sijasoma tangu wiki liyopita, familia wangesema tuende ziara kwa bibi, hatujamwona kwa muda, hiyo ni wazo nzuri. Tutachukua zawadi kidogo labda matunda au mkate Nadhani tutafurahia muda pamoja Lakini naomba tupumzike pia Tumekuwa na kazi nyingi Tutawaza mpango mzuri Turidhishe wote.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

Watoto wamekaa chumbani wakisoma, naona wanajitahindi sana shuleni. Naomba, tuchanganye wakati pamoja jioni, labda tucheze michezo, au tuangalie filamu. Familia yetu inapenda kuwa pamoja usiku. Mume wangu anasema, tuandae chakula cha usiku pamoja, ni wazo nzuri. Watoto watajifunza kupika pia. Tutatayarisha pilau na saladi nitawafudisha jinsi ya kukata mboga nzuri Wakati wa familia ni muhimu sana Tunajenga mahusiano mazuri usiku huu utakuwa wa furaha na kumbukumbu nzuri.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

Leo lazima nienda kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii, mwili wangu unahitaji mzozo, nitakwenda uwanjani karibu na nyumba, kuna njia nzuri ya kutembea huko. Ina miti mingi, nitachukua maji, nisikauke, labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja, mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kwenda asubuhi lakini sikuamka mapema nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi mwiki nzima nitengeneze tabia mzuri.

Siku ya kuzaliwa ya mwanangu inakuja wiki ijayo, ninahitaji kupanga sherehe, je, tufanye karamu ndogo nyumbani au tukonde mahali, nyumbani ni nafuu zaidi. Nitaalika marafiki wake kutoka shule, labda watoto kumi, nitapika keki kubwa, watoto wanapenda keki ya chokoleti, nitanunua baluni na mapamba ya rangi, za furaha. Pia nina ahadi ya kumnunulia zawadi Yeye anataka bisikeli Nathani nitapata bisikeli ndogo ya bei nafuu Sherehe itakuwa siku ya juma mosi muda wa asubuhi ni siku muhimu sana kwa mtoto wangu Lazima iwe ya kumbukumbu nzuri.

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja. Kisha unaona vingine. Unakwenda ukiagiza vitu usivyo vihitaji. Gharama inakua kubwa mwishoni. Ninaitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orodha ya mahitaji kabla kufungua tovuti. Nitanunua vile tu vilivyo kwenye orodha, sitaangalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbalimbali. Mara nyingi kuna shuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu aliyokwisha nunua. Niseme kama bidhaa nizuri. Kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara nitajihadhari.

Barua pepe zangu ni nyingi sana, nimepokea miamoja leo tu, je, niziseme zote, nyingi ni matangazo tu, sio muhimu, nitajifuta bila kusomu, lakini, kuna kadhaa zinaitaji majibu ya haraka, nitachuja kwanza, niangalie zipi ni muhimu, zile kutoka kwa menedja na wateja kwanza, ni tazibu moja kwa moja zingine nitaazimia kwa baadae ni naitaji mfumo bora wa kusimamia barua Labda nita tengeneza folder Nipange kwa aina barua ni zisizo baki Ningeweza kutumia jibu moja kwa wote kazi hii nachukua muda mwingi sana Nathani saa mbili kila siku ni kwa barua pepe tu.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

Ninahisi usingizi sasa ni saa ngapi saa tatu usiku Lazima ni lale mapema kesho niamke asubuhi Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi Nimezima taa zote na kufunga mlango Jee nimeweka kengele ya saa nne asubuhi hesabu niangalie ndiyo nimeweka wizuri Nitazima simu yangu isilete kelele usiku naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika wiki hii imekuwa ya kuchosha mwili unahitaji kupumzika kesho ni siku mpya nitakuwa na nguvu tena lala salama moyo wangu usiku mwema.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

Msafara wa magari leo ni mzito sana, nitachelewa labda dakika ishirini, lazima nimpigie mwenye kiti barua nimwambie nitachelewa, njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana, watu wengi wanaenda kazi saa moja, je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi? Nadhani kama niondoke mapema, dakika thelathini, nitaepuka msongamano, kisha nitajaribu hiyo njia, leo naendesha radio, sikize muziki ili niwe na subira, hali hii ni ya kila siku, lazima nijifunze kustahimili.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu, je, nitazitumia zote, nadhani nusu tu, nizifute zile sizitumii inachukua na fasi, programu ya mawasiliano ni muhimu, nitunze, programu ya ramani, pia ninaitumia kila siku, inanisaidia kupata njia, programu za michezo, je, zinanifaa, labda moja au mbili tu, kwa burudani, Nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari. Kadhaa ni za ainamoja. Nitaweka moja tu. Bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nalipisha bili ya kuangalia pesa. Natodhani nitaweka programu kumitu. Siku itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Ndiyo mimi ninapenda asali sana sababu asali ni nzuri kwa afya yako inakusaidia pia kupunguza ile sukari mingi kwa mwili na pia haina kemikali ambazo zinaweza zikazuru afya yako.

Ndiyo, mimi ninapenda kunywa maziwa sana, kwa sababu maziwa ni nzuri kwa afya yako. Ninakusaidia, unaweza kupata vitamini, unapata proteini, kwa hivo maziwa ni mazuri sana, kwanza ya yanayotoka kwa mbuzi, yanakusaidia sana.

Malengo mbayo niko nayo kwa kazi yangu, ni kupanda katika ngazi ya juu zaidi, kwa sababu ninajua ya kwamba wakati ninapopanda kwa gazi ya juu, mshahara inaweza ikaongezwa Kwa sababu, hukuna mtu ambaye anapenda kulipwa mshahara mmoja hata baada ya miaka tatu ya kuwa kwenye ile kazi. Kwa hivyo sisi wote tuna Tunaegemea kupandishwa ngazi.

Mahali ninapoishi ni kwenye town mahali ninapoishi kuna nyumba mingi sana nyumba ninayoishi ni nyumba ya kukodisha nyumba ambayo ikona kila kitu ndani ikona choo ikona bafu ikona mahali pa kuoshea vyombo kila kitu kiko ndani maeneo ya nyumba ninayoishi, yaani maeneo matulivu, yakona miti, kuna upepo mwanana, na kuna raha na usanama pia mahali napoishi.

Uzoefu wa kushanga za ambao ni mewahipata ni ule uzoefu wa kutochoka Kwa sababu ukazi ninayoifanya ime nipa uzoefu wa hadi siwezi nikachoka ovyo ovyo kwa hivyo naifanya kazi yangu vizuri sana bila uchovu wowote kwa hivyo ni kazi naipenda sana.